Nam ni swali mzuri ya kuwa ni mafunzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi? Ningependa kusema yale mafunzo ya kuweza kujifanya kazi kama sina mwangalizi yeyote yamenisaidia sana Kwa kuwa mtu anayetunza wakati na anayeuthamini umuhimu wa wakati katika kazi. Nimepata kujifunza mambo mengi hasa yale ya kuweza kutangamana na wafanyi kazi wenzangu na pia kuwa na ushawishi mwema na ule ushirikiano mwema na wafanyikazi wenzangu.

Ningependa kusema ni swali bora zaidi ambao inauliza ni kipawa gani ambacho ninacho Ningependa kusema niko na kipawa cha kufunza, niko na kipawa cha kucheza mpira wa neti na pia ule wa vikapu ni baadhi ambao ningependa kusema ni vipawa ambao niko nazo na huwa zinanisaidia sana.

Naam, ni swali mzuri, huwa natoa sadaka au michango Ningependa kusema uwa natoa zote, huwa natoa sadaka mahali pa ibada na pia kanisani ambao huwa nahudhuria na pia huwa natoa michango, yenye kusaidia jamii huwa natoa michango kwenye kuhakikisha kuwa jamii imekua katika mazingira safi huwa najitolea natoa michango kwa kufadhili ambao hawana uwezo kwa kujimudu kimaisha. Naam.

Naam ni swali mzuri nani aliye nifundisha jambo muhimu Ningependa kusema ni watu wengi ambao wamenifunza mambo muhimu na haswa mwalimu wangu wa kutoka chekichea hadi shule ya msingi ni mwalimu aliye nifunza mambo muhimu katika jamii mambo hakaweza kunifunza mambo ya kuzingatia maadili Hakanifunza pia mambo ya kuelimisha kuhusu ulimuengu wa inje Hakanielimisha kuhusu utangamano na wenzangu na hakanifunza pia kutia bidhi na kufanya bidhi katika kazi zangu zote ambazo nazifanya.

Naam, ni swali mzuri ambayo inauliza mimi ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Ningependa kusema huwa naamka mapema kulingana na kazi ambazo nazifanya. Kama natarajika kufanya kazi za mapema huwa naamka mapema ila si mtu wa kuamka usiku. Naam.

Kusema kweli ni swali mzuri na ningependa kulijibu kwa usa hihi na venyeina faa na swali inauliza huwa napenda kuimba kusema kweli huwa sipendi kuimba ila huwa nasikiliza nyimbo lakini kwangu huwa sipendi kuimba sana kwa sababu huwa sauti yangu hainikubalii kule kuimba.

Naam, niswali mzuri ambayo inauliza chakula gani ambacho nakipenda zaidi. Ningependa kusema napenda wali sana kwa samaki. Huwa napenda kula chakula cha wali na samaki ni chakula nakipenda zahidi. Kwa sababu huwa kinanitia kinafanya mwili wangu ukuwe na nguvu na pia nakipenda tu kwa jumla. Naam.

Naam, ni suali mzuri na ningependa kulijibu kwa kusema huwa napenda tishati sana kuliko shati Kwa sababu mahali ambao niko ni mahali ambao huwa kuna joto nyingi Kwa sababu ya kuwa na jua kali na kwa hivyo wakati mwingine huwa napendelea tishati Kwa sababu inapea mwili wangu hali ya kuweza kupumua na pia unapata sijatoa jasho nyingi kutoka mwili wangu Naam.

Naam, ni swali mzuri ambayo inauliza kuwa nimejifunza kupiga gitaa. Ningesema kuna wakati mmoja hapo awali, miaka ambayo kama saba hivi imepita, ambayo nilijaribu kujifunza kupiga gitaa, lakini haikuweza kuwezekana kwa sababu sikupata muda mwingi wa kujifunza kupiga gitaa naam.

Naam, ni swalii mzuri. Huwa ni napenda kuendesha baisikeli. Ningipenda kujibu izi li swali kwa kusema huwa napenda kuendesha baisikeli. Hata wakati kama uu nikona baisikeli. Huwa naiendesha. Na napenda sana kwa sababu huwa inanipea ule uwezo kufanje mazoezi. Na kwa kikisha mwili wangu katika hali na afya bora. Naam.

Naam ni swali mzuri, ambayo inauliza huwa nasherehekea sikukuu vipi, ningependa kusema ni huwa nasherehekea sikukuu kwa njia tofauti na njia mingi Kwa upande moja huwa napenda kusherehekea na wasiojiweza, huwa na sherehekea pia nahakikisha niko na familia yangu kwa jumla tunafanya mahathimisho ya siku kuu katika jumba moja Tunapokua na mlo, tunasherehekea, tunapiga gumzo na pia tunaenda kujivinjari kwenye ufuo wa bahari Pia tunakuwa na safari za kuenda kutembelea watu wa familia naam.

Naam, ni swali bora, ambayo inauliza kuwa napenda chai au kahawa. Ningependa kusema huwa napenda chai kwa sababu wakati mwingi unapata chai kiko na huwa kule kutayarisha. Katika kule kutayarisha chai, huwa kinaekwa maziwa ndani na pia majani. Na hizo mbili huwa zinapea chai ladha bora zaidi na pia inakuwa ya kupendeza. Chai kinakuwa cha kupendeza zaidi. Naam.

Naamu, ni Swali bora, uwa naupenda mahuwa. Ningependa kusema uwa napenda mahuwa zaidi. Mauwa mengi uwa nayapanda kwenye shamba yangu na pia kwenye jumba langu. Nimejaza mahuwa, uwa nayapenda sana. Uwa nakikisha nimepanda mahali niko katika mazingira yangu yote uwa nakikisha kuna mahuwa. Kwa sababu nayapenda zaidi. Naamu.

Naam, ni swali mzuri ambao inauliza uzoefu gani wa kazi umenifundisha zaidi. Ningependa kusema ule uzoefu wa kuhakikisha kuwa nimezungumza na kujadiliana na wafanyikazi wengine umenipa fursa bora ya kuhakikisha kuwa nimezingatia ushirikiano na pia ningeweza kutangamana na watu wengine kwa njia bora zaidi. Naam.

Naam ni swali bora ambayo inauliza namkumbuka mwalimu gani kutoka shule ningependa kusema nakumbuka walimu wengi lakini ninge taja bahathi ya walimu ambao na mwalimu amba walimu ambao nawakumbuka ninge penda kusema Bi Makuno ni mwalimu aliyekuwa ananipenda zaidi na ni mwalimu anie nifunza katika shule Naam.

Naam ni swalibora ambayo inauliza ujuzi gani naitaji kuimarisha. Ningepende kusema katika kazi zangu ambayo zinanipa kunipea ujuzi mbora na muingine. Ningependa kusema ujuzi aswa ule wa kutangamana na pia kufanya kazi ambazo nafaa kuzifanya kwa muendo wa kasi zaidi. Ni bahathi ya mambo ambao nafaa kuzingatia na pia ujuzi ule wa kutumia tarakilishi katika kuunda tovuti mpia ni ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi na zaidi naamu.

Ningependa kusema huwa napenda kuamka na jua na ni kwa sababu ya kazi ambao huwa naifanya kazi ambao huwa naifanya ni kazi ya kufanya usiku na kwa hivyo ule wakati napata wa kulala na kupumzika ni ule wakati wa kuelekea asubuhi na hivyo ndo wanajipata huwa nimeamka na jua naam.

Ningependa kusema ni swali bora ambayo inauliza wanapokea maoni kutoka, huwa napokeaje maoni kutoka kwa wengini. Ningependa kusema huwa nayakaribisha maoni yote na huwa nayapokea kwa mikono miwili, huwa nakaribisha maoni tofauti tofauti kutoka kwa wengini na nayapokea jinsi yanavyo faa na anayechukulia kwa muhimu. Ila huwa nahakikisha nimefanya utafiti bora kutokana na bora kabla sijachukua mwongozo ama mwelekeo fulani. Kutokana na hayo maoni ya wengine naam.

Naam ni swali bora ambayo inauliza nieleze ama ni eleze kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Ningependa kusema kuna mchezaji wa mpira ya kikapu anayeitwa Homar Mchezaji hua ningependa kusema labda naweza kueleza kwa nini huwa nampenda Ningependa kusema huyu mchezaji huwa nampenda kwa sababu ya ule ukakamavu wake katika kuucheza ule mchezo wa vikapu. Na pia kuna wakati moja nishai shuhudia akicheza ambao waliweza kushindwa aliweza kushindwa mchezo uli mfanya kuwe na alemewe na hisia na ningependa kueleza ni ujuzi ambao ninaomuona akifanya pale katika uchezaji wake ni kule kuwa na kule kujikakamua na kuwakikisha akona urukaji bora ama anaweza kuruka na kuweza kuingiza mpira ama kwenye ne kwenye kwenye kikapu na ningependa kusema pia ninapo muona ama ninapo mtazama akicheza mchezo hua na furahia napatwa na hisia za msisimuko wa furaha naam.

Naam ni swali bora ambayo inauliza kama nimeweshai kuenda kwenye tamasha la muziki. Ningependa kusema naam nimeenda katika tamasha nyingi za muziki. Huwa naenda na nazipenda kwa sababu pale wana napata fursa bora zaidi ya kupatana na waingizaji na pia wanamuziki tofauti tofauti na kushuhudia vipawa vya vya miziki. Na katika kule kutuzwa huwa na furahia sana kuona wanamuziki Wakibobea kwenye talanta zao naam.

Naam ni Swali bora ambayo inayoniuliza nieleze kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Ningependa kusema kumbu kumbu ambayo ningeweka niko nayo ambayo kutoka ya utotoni ni ile kumbu kumbu ya safari. Nilikuwa napenda kusafiri sana na wakati nilikuwa nasafiri kutoka bara kuelekea mjini hasa mji wa mombasa. Ningependa kusema huwa nilikuwa na safiri na mzazi wangu na nini kinachofanya ni kumbu kumbu hii kuwa maalum ni ile safari kuwa refu na kupitia kwenye buga la wanyama ambayo nikuwa nashudia wanyama tofauti na wanyama wote ambayo wanapatikana humo Nilikuwa nawaona barabarani napopita na nikikumbuka hisia ama ni huwa napatwa na hisia za furaha Napo kumbuka kumbu kumbu hii ya utotoni.

Ningependa kusema ni swali bora, ambayo inaniuliza niseme huwa napenda kuandika kwa mkono wama kombyuta. Ningependa kusema sana huwa napendelea kuandika kwenye kombiuta. Kwa sababu kombiuta haiko na mfumo ambao unaweza weka mambo ambao ni meandika kwa miaka na mikaka ijayo. Ila mkono wakati mwingine unapoandika na kalamu. Unaweza pata neno ambao ma vitu ambavyo nilivyo nakili kwenye penzeli, kwenye kijitabu changu kimepotea. Lakini kombiuta iko na nafasi bora na huu hunipa furusa bora ya kuweza kueka mambo ya badae.

Naam, ni swali bora ambayo inaniuliza kama nishawaifanya kazi za kujitolea Ningependa kusema nimefanya kazi nyingi za kujitolea hasa kusafisha mazingira kwenye jamii ni ngependa kusema pia nimefanya kazi za kujitolea katika kufanya uhamasishaji wa ubora wa usafiki katika mazingira yanao tuzingira Naam.

Ni swali bora ambayo inauliza uwa navaa saa Ningependa kusema wakati mwingine uwa navaa saa na wakati mwingine huwa sivai saa Kwa hivyo ningependa kujibu kusema si sana Uwa sipendelei sana kuvalia saa kwenye mkono na huwa natumia saa kwa sababu simu ambao natumia iko na inaonyesha saa huwa napenda kutumia saa na kuliko kuvalia saa.

Naam ni swalii bora ambayo inauliza ningependa kurudi ujana ningependa kusema kama methali isemavyo ujana ni moshi ningependa kusema nikipewa fursa bora ya kurudi kuwa kijana ningeweza kurudi ila nisipo lilipata fursa kama hiyo hamna haja yoyote ya kurudi kuwa kijana naam.

Naam ni swali bora ambayo inaniuliza nieleze kuhusu nngependa kujifunza nini Ningependa kusema swali kama hii ningependa kujifunza kuendesha ndege na kwa nini ningependa huu ujuzi ni muhimu kwangu Ningependa kusema ni muhimu kwangu kwa sababu utanipa fursa bora ya kujiongezea kimapato ili niweze kustahimili ama kuweza kutosheleza ama mahitaji yangu ningependa kusema kama nishaijaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali ningependa kusema la kwa sababu sijakuwa na pesa za kutosha za kuniwezesha kuenda katika shule ya urubani ningependa kueleza ni jinsi nitakavyo jifunza ningependa kusema nitakapopata mfadhili mwema ama mtu angenisaidia kupata karo ya kuenda shule ningependa kusema ningeanza pale ningeenda shule kuanzia kujifunza ujuzi huu ambao ni wa kuendesha ndege Ningependa kueleza ni jinsi ntakavyojifunza, nitaweza kuenda wa shule, nijifunze na wanafunzi wengine, jinsi ya kuendesha ndege na wakati bora zaidi wa kuanza ujuzi huu ni wakati huu sasa, wakati wa sasa hivi ambao nikipata tu wafadhili, ama nikipata hela za kutosha, nitaweza kuenda kujifunza huu ujuzi.

Naam ni swali bora ambayo inauliza nini kinacho nifanya nicheke Ningependa kusema ni mambo kadha wa kadha ambayo yananifanya nicheke ila sana huwa napendelea kutazama filamu za vichekesho Kwa lugha ya kimombo ni zile za comedy na huwa nazipendelea zaidi Kwa hivyo ninapopata muda ambao siko na mambo mengi ambayo nafanya hua nazitazama na nazipendelea zaidi Naam.

Kazi gani ya nyumba ninayoichukia? Ningependa kusema wakati mwingi ule wa kuosha vyombo ambavyo nimevitumia jikoni ni jambo ambayo huwa sipendi. Kwa hivyo ningependa kusema naichukia lakini ila napenda kukila chakula, nikisha maliza kukula hivi nakuwa jambo ambalo naichukia sana ni kuosha vyombo na kuhakikisha mahali pale pa kulia ama pakukulia ni pasafi. Naam.

Naam ni swali bora ambayo inaniuliza, napotaka kustarehe huwa nafanya nini. Ningependa kusema niko na mambo kadha wakadha ambayo ya na ninapotaka kustarehe huwa nayafanya. Jambo moja huwa nalifanya ama, nalipendelea kulifanya ni lile la kuenda kujistarehesha katika ufuo wa bahari. Na pia napendelea kuenda kutazama ama kukaa na wanyama pori. Ni jambo ambalo huwa nafanya ule wakati nataka kustarehe. Kwa hivyo naam ni swali bora zaidi na hayo ni baadhi ya mambo ambayo nayoyawafanya ule wakati nataka kustare naam.

Naam ni swali bora ambayo ningependa kusema Ningependa kusema huwa natumia teknolojia ya sauti ningepata kusema huwa natumia teknolojia ya sauti Kwa sababu baadhi ya vyombo ambavyo natumia Vinatumia ule mfumbo bora zaidi wa kutumia teknolojia ya sauti Kwa hivyo ningependa kusema ni swalibora na nimejibu kulingana na mambo ambayo nayafanya kutumia teknolojia ya sauti Naam.

Naam, ni swali bora ambayo inauliza huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Naam, ningependa kusema huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine mahali pa kazi kwa sababu ndiposa kukue na ule utangamano na ushirikiano na wengine lazima nihakikishe katika kazi zangu nimeshirikiana na wengine vile inavyo faa. Naam.

Ni swali bora ambayo inauliza ni mafanikio gani ambayo nimeyapata kazini Ningependa kusema nimepata mafanikio mengi zaidi katika mahali pa kazi Ningependa kusema nime pata mafanikio moja kwanza ya yale ya kimapato ambayo nimeweza kulipa mshahara na kuendeleza kujidubu kimaisha Pia nimepata mafanikio ya kujenga ushirikiano mwema na wafanyikazi wenzangu ambao tunaofanya pamoja na wao Ningependa kusema pia nimepata ujuzi bora na nimepata ujuzi zaidi kuliko ule nilio ingia nao katika kazi ile na kwa hivyo kwa jumla ningependa kusema nimepata mafanikio bora zaidi naam.

Naam ni swali bora zaidi ambayo inauliza ni mfumo gani wa simu ambao naupendelea Ningependa kusema napendelea mfumo wa android. Ni mfumo ambao unanipa fursa bora ya kuweza kushirikiana na kuwasiliana bora katika simu yangu na katika kule kuingia katika apps za simu na ningependa kusema hata simu ambayo ninatumia wakati huu ni ile inayotumia mfumo wa android kwa hivyo ni simu ya android ama ni mfumo wa android ambao ninaupenda zaidi.

Swali inauliza huwa nafuwata matukio ya kimataifa? Ningependa kusema kama mwanahistoria na mtu ambaye anayehenzi sana mambo ya kimataifa. Uwa na fuwatilia matukio yote ambayo yanatokea katika mataifa tofauti tofauti. Na uwa na kuwa na jihamasisha kupitia mitambo tofauti tofauti. Na huwa nahakikisha kila siku Nimejihamasisha na nimejulia hali watu tofauti walio katika mataifa tofauti tofauti Kwa hivyo ningependa kusema huwa nafuatilia matukio na mambo ambayo yanatokea katika taifa nyingine naam.

Swali inauliza huwa nafanyaje kazi na timu ya mbali. Ningependa kusema kwanza kazi ambayo nafanya wakati huo inahitaji huwa inanilazimisha kufanya na kazi na timu za mbali. Kwa hivyo mfumo wa kiteknolojia haswa ule wa Instagram na ule wa Twitter uwa nautumia sana katika mawasiliano yangu na katika kufanya kazi na kurahisisha mawasiliano. Katika kupitia mfumo ule, huwa naweza kufikia wateja wangu na naweza kuwahudumia ipasavyo.

Ningependa kusema uwa napenda kuoga na majimoto ula wakati kuna baridi, lakini wakati ambapo kuna jua huwa napendelea maji baridi. Kwa sababu napendelea ula wakati mwili unapata kupata hewa safi, kupitia yale maji ambayo ninaoga. Kwa hivo wakati kuna jua, uwa natumia maji baridi na wakati kuna baridi, uwa natumia majimoto.

Na'am, kuna swali ambao umeniuliza hapa ya kuhusu mchezo ninayoipenda kutazama Ningependa kusema mchezo nambao napenda kutazama ni ule wa vikapu. Na naweza kueleza ni kwa nini napenda mchezo huu. Ningependa kusema mchezo huu naupenda kwa sababu ya wachezaji ambao wanashiriki mchezo huu ni wachezaji ambao ni bora na huwa natia bidii wanafanya bidii wakati wanapofanya mazoezi yao. Na nakumbuka mchezo wa kushangaza nilioutazama ni mchezo ambao ulichezwa na mchezaji mmoja anayeitwa Omar ambaye aliweza kuwa anafanya vituko mingi na katika zile vituko vya kuruka sana akapata kuweza kuumia mguu na ndiposa timu yote ikaacha ikaacha kucheza ule mchezo. Ningependa kuelezea ni wapi, ningependa kusema huwa napenda kutazama kupitia kifaa cha teknolojia ambacho ni YouTube, mfumo wa mtandao ambao ni YouTube. Na ninapotazama mchezo huwa nafurahia zaidi, na'am.

Ningependa kusema mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Amsterdam, ni mji ambao naupenda zaidi, ni mji ambao uko na mambo ambao yanavutia watalii, na ningependa kusema ule mji ningependa kutembelea sana, na pia mji wa Dubai, ni mji ambao ningependa kutembelea zaidi.